Ki uhalisia mimi japo sina uhakika sana. Kwasababu nimejaribu kufuatilia wachezaji wa vikapu ni wachache sana nawajua na mjua ni James na mwingine ni Michael Jordan. Lakini mchezaji wangu bora kabisa na pendwa naweza kusema alikuwa ni Michael Jordan. Kwa sababu amechukua ubingwa wa NBA mara sita mfunulizo bila kushindwa finali. Na amekua mchezaji bora mara tano yani mvp mara tano na hajawahi kushindwa akiwa fainali na kingine pia alibadilisha mtazamo na wale namna walivokuwa wana ichukulia basketball katika ulimwengu kwa hiyo huwa ni moja wapo ya wachezaji ambao mi na waona ni kuwa ni mchezaji bora japo watu wengine wanachukua kwamba james alikuepo ni mchezaji mmoja wapo mzuri alie na ushindani kwahiyo ila kwangu mimi nilikua namchukulia michael jordan ndio mchezaji ambae amecheza vizuri katika mpira wa kikapu.